Licha ya kuishi katika ulimwengu wa kidijitali, bado nina mapenzi makubwa na kuandika kwa mikono. Kuna kitu cha kichawi kinatokea wakati ncha ya kalamu inapoguza karatasi nyupe. Kwangu mimi, kuandika kwa mikono, sio tu ufundi wa kutoa herufu, bali ni mchakato wa kutafakari. Ninapotumia mkono wangu nahisi mawazo yangu yakitiririka taratibu kutoka kichwani kupitia mishipa ya mikono hadi kwenye wino. Ni mchakato wa asili unaonilazimu kupunguza kasi na kufikiria kwa kina kabla ya kuweka neno chini. Hii ndiyo sababu kwa mambo ya kibinafsi kama kuandika, shajara au kadi za shukrani situmii kompyuta kamwe. Utafiti unaonyesha kuwa kuandika kwa mkono kunasaidia ubongo kuifadhi taarifa vizuri zaidi ninapohudhuria mkutano muhimu au semina mimi hupendelea kuwa na daftari langu kuandika kwa mkono hunifanya niwe makini zaidi kwa sababu hakuna vishawishi vya notifications au kurasa nyingine za mtandao zinazonivuta. Pia kuna urathi fulani wa kipekee unaotokana na kuona mwandiko wako ukibadilika kulingana na hisia zako. Wakati mwingine ni mwandiko wa haraka na wenye fujo, unapoandika mawazo mapya. Na wakati mwingine ni mwandiko nadhifu na utilivu, unapoandika mipango ya maisha. Hata hivyo, siwezi kupuuza nguvu ya kompyuta, linapokuja suala la kazi za kitaalamu, ripoti ndefu mawasiliano ya haraka kompyuta ni mshindi asiyepingika, ujuzi wa kuandika kwa kasi kwenye kibodi, kunaniwezesha kuendana na kasi ya maisha ya sasa. Kumpyuta inanipa uwezo wa kufuta kuhariri na kupanga upya mawazo yangu bila kuchafua karatasi vile vile uwezo wa kuhifadhi kazi zangu katika klaudi na kuzipata mahali popoto duniani ni faida ambayo kalamu na karatasi haziwezi kunipa Kumpyuta ni zana ya uzalishi Wakati kalamu ni zana ya ubunifu na hisia Kwa kuitimisha mimi sioni kama ni lazima kuchagua kimoja na kuacha kingine Badala yake mimi hutumia zana hizi kwa ushirikiano mimi huanza miradi yangu mikubwa kwa kuchora ramani ya mawazo na kuandika hoja kuu kwa mkono kwenye daftari langu ili kuchochea ubunifu. Baada ya hapo, mimi uhamia kwenye kompyuta kwa ajili ya kuandika, kwa undani, kuhariri na kukamilisha kazi hiyo. Kwangu mimi kuandika kwa mkono, kunalisha roho yangu na kuandika kwa kompyuta, kunalisha taaluma yangu. Mchanganyiko huu, unanifanya niwe mwandishi, aliyekamilika, mwenye uwezo wa kugusa hisia na mwenye ufanisi wa hali ya juu.

Tukizungumza kwa uaminifu, chakula chenye mafuta kina mvuto wa kipeke, mafuta huleta ladha harufu na utamu ambao ni vigumu kuupata katika vyakula vingine. Nani asingependa, nani asiyependa harufu ya kuku, aliyekaangwa vizuri au viazi vitamu vilivyopikwa kwa siagi. Kwangu mimi chakula chenye mafuta asilia, kama vile parachichi, karanga, au samaki aina ya salmon, ni chakula ninachokithamini sana. Mafuta haya sio tu yanaboresha ladha bali ni muhimu kwa ajili ya nishati na ufanyaji kazi wa ubongo wetu. Hata hivyo, nimejifunza kuwa na nidhamu napenda ladha hiyo lakini sitaki iwe chanzo cha matatizo ya afya yangu Kwa upande mwingine mimi nishabike mkubwa wa vyakula visivyo na mafuta mengi hasa vile vilivyo pikwa kwanjia ya kuchemisha kuoka au kwa mvuke Kwa nini? Kwa sababu vyakula hivi vinabaki na ladha yake asili na viritubishu vyake kamili ninapokula mboga za majani zilizopikwa kwa mvuke au maharage ya kuchemsha nahisi mwili wangu ukiwa mwepesi na mwenye nishati safi. Chakula kisicho na mafuta, kinanipa uhakika, wa kulinda moyo wangu na kuepuka magonjwa ya kisasa kama shinikizo la damu, oh na uzito uliopitiliza. Kwangu kula chakula kisicho na mafuta ni kitendo cha upendo kwa mwili. Kuna tofauti kubwa kati ya mafuta, mazuri na mafuta mabaya. Machanganyiko yangu yamebadilika sana hivi karibuni, nimeanza kuepuka kabisa vyakula vilivyokaangwa kwa mafuta mengi ya viwandani deep Fried Fast Foods. Ingawa vinaweza kuonekana vitamu kwa dakika tano mdomoni, madhara yake mwilini hudumu kwa muda mrefu. Ninapojilinganisha ninapokula chipsi zenye mafuta mengi dhidi ya viyazi vilivyo okwa tofauti ya uchangamfu wa mwili wangu ni kubwa sana. Mafuta mabaya yananifanya nijihisi mchovu na mzito, Jambo ambalo linarudisha nyuma tija yangu kazini na kwenye mazoezi Mwisho wa siku, mimi ufuata falsafa ya kiwango na ubora. Sipendi kujinyima kabisa ladha, lakini nachagua mafuta yenye afya. Kama mafuta ya mizeutini kwa kiasi kidogo sana. Chakula, changu, cha kila siku mara nyingi, ni kile kisicho na mafuta mengi ili kuulinda mwili. Lakini ninaruhusu chakula chenye mafuta kidogo mara moja moja kama zawadi kwa ulimi wangu siri ya maisha, marefu na yenye furaha ni kujua nini unaingiza mwilini mwako na kwa kiasi gani. Kwa hiyo. Nikipaswa kuchagua tachagua chakula kisicho na mafuta mengi kama msingi wa maisha yangu. Huku nikifurahia mafuta asilia kwa wastani.

Jambo la kwanza ninalofanya kila asubuhi ninapo fumbua macho ni kushukuru kabla hata sija ushika simu yangu wa kufikiria barua pepe za kazini. Mimi hutumia dakika mbili hadi tano kukaa kimwa kitendani, huu ni mda wa kuthamini uhai na kupata utulivu andani. Mimi ni muumini mkubwa kutoigusa simu yangu kwa angalau nusu saa ya kwanza Sitaki kelele za ulimwengu au habari za mtandao zi ya amuwe hali yangu ya kiakili mapema asubuhi Baada ya hapo, mchakato kuamsha mwili uanze maji ya kunywa jambo la kwanza Nelaloingiza mwilini ni glasi kubwa ya maji mara nyingi ni kiweka kipande cha limao Hii nasaidia kuamisha mfumo wa mgenyo na kunipa nishati ya raka Yapili mazoezi mepesi na usafi, mime ufanya mazoezi ya kuosha viungo kwa dakika kumi Hii nasaidia mzungu wa damu na kuniondolesha uvivu usingizi Baada ya hapo napata bafu la maja baridi, hiki ni kama kibonyezo chakuasha Kinacho nifanya niwe mchangamfu mara moja Kifungwa kinywa na mipango wakati ni kifurai kifungwa kimia ya chenye afya, mime upitia vipengele vyangu vitatu viku vya siku hiyo. Sipiti kila jambo. Bali unangalia mambo wa tatu ambayo nikiatimiza nitahisi siku yangu imekua na mafanikio. Mwisho kabla sijaondoka nyumbani au kuanza kazi, mimi usikiliza simulizi fupi, amasa au muziki unaunipanguvu undi wakati nina pofungua simu yangu na kuwanza kujibu jumbe muhimu. Kwa kufanya hivi, mimi isingi kwenye siku kwa kubatisha bali na ingia nikiona uthipiti kamili wakili na mwili wangu. Ratiba hii na nifanya nijihisi kama mshindi tangu saa mbili ya asubuhi na nishati hiyo unisukuma hadijioni.

Jibu langu ni fupi na la wazi, nadhani ninaipenda mvua kwa dhati. Kuna kitu cha kipekee kinachotokea pale matone ya kwanza yanapoguza ardhi kavu. Harufu ile asili tunayoipata, Petrichor. Kwangu mimi mvua sio tu hali ya hewa, ni alama ya usafi na mwanzo mpya. Inaponyesha nahisi kama ulimwengu unapata nafasi ya kuoga na kuondoa vumbi na uchovu wa siku nyingi. Mvua inanifanya nitulie na kunikumbusha kuwa asili ina nguvu ya kujirekebisha yenyewe. Kuna sababu mbili kuu zinazonifanya niifurahie mvua. Ya kwanza utulivu wa ndani. Sauti ya mvua ikigonga paa la nyumba ni moja ya sauti zinazotuliza zaidi duniani. Wakati wa mvua, kasi ya maisha inonekana kupungua. Hapo ndipo ninapopata utulivu wa kusoma kitabu, kuandika mawazo yangu au kufurahia kikombe cha chai ya moto. Mvua inanipa ruhusa ya kukaa ndani na kutafakari bila kuhisi nimechelewa kufanya jambo fulani nje. Ya pili, uhai na kijana. Bila mvua kusingekuwa na rangi ya kijani, tunayoiona. Ninaipenda kuona jinsi mimea inavyochangamka na maua yanavyofunguka baada ya kunyeshewa. Inanikumbusha kuwa baada ya vipindi vigumu vya ukame katika maisha yetu siku zote kuna mvua itakayo kuja kutustawisha tena. Hata hivyo, naheshimu upande wa pili wa mvua, najua kuwa mvua inapozidi inaweza kuleta changamoto kama mafuriko au baridi kali inayoweza kuleta maradhi. Hivyo, mapenzi yangu kwa mvua yanakuja na tahadhari na unyenyekevu. Naipenda mvua inayonyesha kwa kipimo ila inayoleta baraka kwa wakulima na maji kwenye mababwa yetu. Bila kusababisha maafa, ni fundisho la maisha huwa kuwa hata jambo zuri linahitaji kiasi. Mwisho wa siku mvua ni wimbo wa asili. Inatukumbusha kuwa sisi ni sehemu ya mfumo mkubwa zaidi. Kila tone linaloanguka lina kazi yake, kwangu mimi siku ya mvua ni siku ya amani, siku ya kujichunguza na siku ya kushukuru kwa ajili ya uhai unaoendelea kustawi. Hakuna kitu kizuri kama kulala usiku huku ukisikia sauti ya mvua nje. Inakupa hisia ya usalama na faraja ambayo ni vigumu kuipata kwa namna nyingine yoyote.

Mfanya biashara bora si yule anaye uza bidhaa, bali ni yule anaye uza suluhisho na ndoto. Steve Jobs hakuona kompyuta kama sanduku laki elektroniki, aliona kama baisikele ya akili. Alikua na uwezo wakipekee wa kutabiri kile ambacho wateja watakihitaji, kabla hata wao wenyewe hawajajua. Alisema mara nyingi kuwa, wateja wajui wanachotaka hadi utakapowaonyesha. Hapo ndipo tunapojifunza kwa mfanyabiashara bora ni mwenye maono, ambaye hafuati soko bali anatengeneza soko. Kilichomfanya jobs kuwa bora zaidi ni upendo wake kwa ukamilifu. Aliamini kuwa hata sehemu za ndani za kifaa ambazo azionekani na mteja zinapaswa kupengwa kwa uzuri na umakini. Hii inatufundisha kuwa biashara bora inajengwa juu ya uaminifu wa ubora Hakukubali bidhaa itoke kiwandani ikiwa haina mguso wa kisanaa kwake biashara ilikuwa ni sanaa na bidhaa kama iPhone au MacBook zilikuwa ni kazi za sanaa zinazotumika kurahisisha maisha ya binadamu safari yake haikuwa raisi mnamo mwaka 1985 Jobs alifukuzwa kwenye kampuni alioanzisha mwenyewe Apple. Mfanyabiashara yoyote ya kawaida angekataa tamaa lakini yeye alitumia kipindi hicho kuanzisha kampuni ya Next na Pixel. Ilio badili ulimwengu wa filamu za katuni. Baadaye alirudi Apple wakati kampuni hiyo iko ukingoni mwa kufilisika na kuifanya kuwa kampuni yenye thamani zaidi duniani. Huu ndiyo unyenyekwevu na ustahimilivu unaomtofautisha mfanyabiashara bora na wanabiashara wa msimu. Jobs alikuwa gwiji wa kusimulia hadithi, alijua jinsi ya kuwasilisha bidhaa yake kwa namna ambayo inamfanya mteja ahisi kuwa maisha yake hayatakuwa sawa bila kifaa hicho Alibadilisha teknolojia kuwa mtindo wa maisha, alitumia lugha rahisi, zenye isia na zilizoeleweka na kila mtu Hapa tunajifunza kuwa mfanyabiashara bora ni mwasiliani mkuu anayeweza kushawishi ulimwengu kuamini maono yake. Mwisho wa siku Steve Jobs anabaki kuwa mfanyabiashara bora kwa sababu hakujali tu namba bali alijali alama. Alituacha na vifaa vinavyotuwezesha kuwasiliana kufanya kazi na kubuni vitu kwa uraisi zaidi. Alama yake ni ya kudumu fundisho kubwa kwetu sote ni hii kuwa na njaa na mafanikio na kuwa na ujasiri wa kufanya mambo tofauti kwa kimombo stay hungry, stay foolish. Mfanyabiashara bora ni yule anaethubutu kuamini kuwa anaweza kubadilisha ulimwengu na ukweli anaufanya hivo.

Tunaishi kwenye zama ambazo watu wanahisi kuwa kama jambo hali halijawekwa mtandaoni basi halijatokea. Mimi ni na mtazamo tofauti kabisa naamini kuwa faragha ni ngumu. Ninapochagua kutoweka picha zangu mtandaoni mara mara ninatengeneza mipaka kati ya maisha yangu ya kazi na maisha yangu ya ndani. Picha za familia yangu, chakula ni nachokula au nyumba ninayoishi ni mambo ya thamani sana kwangu ambayo sitaki yawe mada ya mazungumzo kwa watu wasionijua. Kuna uzuri wa kipekee katika kuwa na maisha ambayo ulimwengu haujui ki kila kitu kuyahusu inalinda amani yangu na akili. Sababu ya pili ni nakui kuifu kiufundi zaidi ni usalama wa data. Katika mwaka huu wa 2026 teknolojia ya utambuzi wa sura na akili bandia imekuwa na nguvu sana. Unapoweka picha yako mtandaoni unatoa ramani ya sura yako kwa makampuni makubwa na hata wadukuzi. Picha hizi zinaweza kutumika kutengeneza utambulisho wa bandia au kufuatilia mienendo yako bila ridhaa yako. Mimi huzingatia sana digital footprint yangu, yaani alama ni nayoiacha mtandaoni. Sitaki sura yangu iwe sikie sehemu ya kazi data. Kubwa ya ulimwengu ambayo siwezi kuithibiti. Watu wengi hawajui kuwa picha nyingi tunazopiga kwa simu za mkononi hubeba tarifa za siri za mahali picha iliyopigwa. Nikichagua kuweka picha ya sebuleni kwangu mdukuzi anaweza kupata utaratibu wa GPS wa nyumba yangu. Hii ni hatari kwa usalama wa kimwili pia kuweka picha za niko likizo wakati bado uko uko na kutangazia wezi kuwa nyumba yako ipo wazi Kwa hiyo ikiwa nitalazimika kuweka picha mimi ufanya hivyo baada ya tukio kupita na baada ya kuhakikisha kuwa picha hiyo haina viashiria vyovyote vya salama Kuna upande wa kisaikolojia pia mitandao ya kijamii imetengeneza utamaduni wa kutafuta, wa kutafuta uthibitisho kutoka kwa watu wengine kupitia likes na comments, unapoweka picha na watu wasipoipenda inaweza kuathiri hali yako ya kujiamini. Mimi nimechagua kutojiingiza kwenye mtego huo thamani yangu huwa haitokani na idadi ya watu walioguza kioo cha simu zao kuonyesha moyo o kwenye picha yangu napenda kuishi maisha yangu kwa ajili yangu sio kwa ajili ya ya mtandaoni. Hii inanifanya niwe na furaha ya kweli na mahusiano ya dhati kwa watu walio karibu nami fizikali. Mimi bado napiga picha nyingi lakini badala ya kuziweka Instagram wao Facebooku. Nina utamaduni kuzihifadhi kwenye albamu za kijiditali za familia au hata kuzichapa. Kuna utofauti mkubwa kati ya picha iliopo kwenye simu na picha iliopo kwenye fremu mezani pako. Picha za fremu zinamaana zaidi, zinakumbusha nyakati ambazo ulikuwa na watu unaowapenda bila usumbufu wa notifications. Hifadhi huu wa picha nje ya mtandao unakikisha kuwa kubukumbu zangu zinabaki kuwa zangu na siyo mali ya kampuni ya teknolojia inayeweza kufunga account yangu wakati ya wote Kwa kuhitimisha mimi sio adui wa teknolojia, bali ni muumini iyo wa matumizi ya makusudi, mimi huweka picha mara chache sana labda mara moja kwa mwaka na picha hiyo lazima iwe na lengo, na lengo la kitaaluma na ujumbe muhimu sana wa kijamii. Mifareva yangu ni heshima yangu katika dunia ambayo kila kitu kiko hadharani. Kubaki na siri kidogo ni anasa kubwa zaidi unayoweza kuwa nayo.

Mapokezi bora ya naanza kabla hata mfanya kazi hajafika mlangoni na amini katika msemo wa vunja barafu mapema siku mbili kabla ya kuwanza Mimi humtumia mfanyikazi mpye barua pepe ya kirafiki ya kumkaribisha ni kimpa ratiba ya siku yake ya kuwanza na kumuambia ni nani atakaye mlaki vile vile mwakikisha vitende kazi vyake kama kompyuta, baruapepe na kadi ya kuingilia viko tayari mezani pake pamoja na kit cha kukaribisha. Chenye kalamu, daftari na labda kikombe chenye nembo ya kampuni. Hakuna kitu kinacho mfanya mfanyikazi jihisi kuthaminiwa kama kukuta kila kitu kimeandikwa kwa ajili yake. Kika kwanza mimi huhakikisha nipo mlangoni au mapokezi kumlaki badala ya kumpeleka moja kwa moja kwenye makaratasi ya mikataba. Mimi huwanza na mazungumzo ya kawaida, tunakunywa kahawa au chai pamoja. Lengo la dakika hizi kumi na tano za mwanzo ni kupunguza shinikizo na hofu. Aliyonayo na mkumbusha kwa nini tulimchagua ye kati ya mamia ya ombaji. Hii inajenga hali ya kujiamini na kumfanya ahisi kuwa mchango wake unasubiriwa. Makosa makuba wanao fanya wengi ni kuanza na nini cha kufanya. Mimi huwanza na kwa nini tunafanya tunachofanya. Namueleza kuhusu maono kampuni madili yetu na utamaduni yetu wa kazi Kwa mfano jinsi tunavyo saidiana au jinsi tunavyo sherekea mafanikio madogo na mtambulisha kwa timu si kwa kutaja majina tuu bali kwa kueleza nafasi ya kila moja na jinsi yatakavyo fanya kazi pamoja. Hii ina msaidia kwanza kujenga mtandao wa mahusiano tangu saa za kwanza. Ili kumsaidia mfanyakazi mpya asipote kwenye korido za ofisi ya umifumo ya kijijichali mimi humkabithi kwa bari mfanyakazi mzoofu ambaye si bosi wake uyo ndiye mtu ambaye mfanya kazi mpya naweza kumuliza maswali madogo ambaye naweza kuna haibu kumuliza bosi kama vile mashine ya kahawa inafanya kaji kazi au wapi kuna chakula kizuri cha mchana Hii inapunguza upeke wa siku za kwanza na kuharakisha mchakato wa yeye kuzoea mazingira siku ya kwanza mfanyakazi, mpya, harusiwi kula chakula cha mchana peke yake, mi hupanga chakula cha mchana cha timu Hapa hatu zungumzi kazi na zungumza mambo ya maisha, mpira, vitabu au familia ya nasaidia kuvunja ukuta wa uongozi na kumfanya mfanyakazi mpya aone kuwa anafanya kazi na binadamu wa zake sio mashini mazingira haya ya nje ya ofisi ya natengeneza vifungo vya waminifu ambavyo ni vigumu kuvijenga tukiwa tumeketi kwenye viti vya mazungumzo Kabla ya mfanya kazi kuondoka siku yake kwanza mimi hufanya naye kikao kifupi cha dakika kumi na muliza siku yako imekuwa aje kuna jambo lolote lililo kuchanganya huu ni muda wa kusikiliza maoni yake na kuhakikisha naondoka akiwa na amani ya moyo. Lengo langu ni kwamba anapofika nyumbani na kuulizwa na familia yake kazi mpya ikoje jibu lake liwe ni mahali pazuri na nahisi ni mefika sehemu saihi. Hii ndiyo siri ya kujenga timu imara na yenye tija ya muda mrefu.

Hatua yangu ya kwanza kabisa ni napofika nyumbani nikiwa na furaha ni kubadilisha mwonekano wa mazingira yangu ili yaendane na hali yangu ya mwa Mimi huwasha mishumaa yenye harufu nzuri au kutumia mafuta ya asili yenye harufu ya lavender Harufu hii inanguvu kubwa ya kisaikolojia inaniambia sasa uko salama pumzika Mimi huweka simu yangu mbali na kuwasha muziki wa chini chini mara nyingi ni ala za muziki ili kuifanya nyumba ihisi kama hekalu la amani Ninapo furahi jikoni hua sehemu yangu ya uchezaji Badala ya kuagiza chakula Mimi hupenda kupika mlowangu ninaoupenda zaidi kuanzia mwanzo Kuna kitu chakuridhisha sana katika kukata mboga kusikia sauti ya kitunguu, kiki kaangwa na kuchanganya viungo mbali mbali Kwangu kupika ni kama kutafakari ni napo kuwa nyumbani mimi hupika kwa utulivu ni kionja kila hatua ya mwisho wa siku na keti mezani na kufurahi mlo huo kwa heshima zote. Ni kitambua kuwa kujilisha vizuri ni kitendo cha kujipenda. Sehemu kubwaya furaha yangu nyumbani inaonekana na kusoma ni nayo kona yangu maalum yenye kiti laini na mwanga wakutosha. Ninapo kuwa hapo mimi hujizika kwenye kurasa za vitabu, viwe ni vitabu vya historia, falsafa, usimulizi au kusisimua. Kusoma kuniruhusu kusafiri uli mwenguni bila kuondoka sebuleni kwa angu. Inanipa nafasi ya kupanua upeo wangu na kupata mawazo mapya ambayo naweza kuyatumia katika kazi yangu au maisha yangu binafsi. Hi ndiyo lishe ya akili ambayo sipati nikiwa kwenye pilka pilka za nje. Ikiwa nina nafasi mimi hutumia muda katika bustani yangu ndogo au kuhudumia mimea yangu ya ndani kuna uhusiano wakipekee kati ya binadamu na udongo kupunguza majani yanayokauka kumwagilia maji na kuona chipukizi jipya likitokea Kuna nifundisha uvumilivu na matumaini mazingira ya kijani nyumbani ya nasaidia kusafisha hewa na pia ya napunguza msongo wa mawazo kwa asilimia kubwa Nishughuli inayo niunganisha na asili na kunikumbusha mzunguko wa maisha furaha nyumbani inakamilika kwa kushiriki wakati wale ninao wapenda badala ya kutazama TV kwa saa nyingi, mimi hupenda kucheza michezo ya mezani kama vile drafti, chesi, au kadi. Michezo hii inachochea kicheko na mazungumzo ya dhati Tunabadilisha na hadithi za siku yetu Tunapanga mipango ya baadaye na tunaimarisha vifungo vyetu nyumbani ni mahali ambapo urafiki wa kweli unastawi na kutenga muda huu wa ubora Ndiyo siri ya nyumba yenye furaha ya kudumu Kabla ya kulala mihufanya tafakari fupi ya shukrani ninajiuliza ninini kilicho nifurahisha zaidi leo zoezi hili ndogo lina nihakikishia kuwa ninafunga siku yangu nikiwa na nishati chanya nyumbani nikitovu chamaisha yangu ni mahali ninapovua silaha zote na kupata nguvu mpya ninapokuwa nyumbani na nikiwa na furaha lengo langu ni moja tu kuishi wakati uliopo kikamilifu.

Likizo ya ndoto kwangu sio kukimbilia miji mikubwa, yenye kelele na majengo marefu badala yake ni likizo ya uunganisho na utulivu ndoto yangu ni kufanya safari ya wiki tatu itakayo anza katika mime ya abs chini Swizland na kuishia katika fukwe za visiwa vya zanzibar lengo ni kupata mchanganyiko wa baridi na joto harakati na utulivu pamojo na utofauti wa tamaduni Natamani safari ambayo itanifanya nisahau kabisa kuangalia simu yangu au barua pepe za kazi semu ya kwanza likizo hii ingeanza katika kijiji kidogo cha zayamat nchini Switzerland mazingira ningependa kukaa kwenye nyumba ya mbao yenye dirisha kubwa linalotazama mlima masahun asubuhi ningependa kuamuka na harufu ya hewa safi ya milimani na kunywa kikombe cha chokoleti ya moto nikiwa nimejifunika blanketi nzito. Nikitumia muda wangu kufanya matembezi marefu kwenye mapito ya milima. Nikisikiliza sauti ya kengele za ngombe na maji ya mito yanayotiririka kutoka kwenye barafu. Hapa lengo ni kuituliza akili. Milima ina namna ya kukumbusha jinsi matatizo yetu yalivyo mandogo mbele ya ukubwa wa asili. Kutoka milimani ningepanda treni maarufu ya Glashier Express. Hii sio treni ya kawaida. Ni treni inayotembea taratibu ikiwa na madirisha ya vioo hadi darini. Kwa saa nane ningekaa nikitazama mabonde, madaraja ya kale na vijiji vinavyoonekana kama vimetoka kwenye vitabu vya hadithi. Huu ni muda wa tafakari ya kina, hakuna haraka, hakuna msongamano, ni wewe na uzuri wa dunia unavyo pita mbele ya macho yako. Baada ya utulivu wa milimani ningeelekea mji wa Florence nchini Italia sanaa na historia nigetumia siku kadhaa nikitembea kwenye mitaa ya kale nikitazama kazi za sanaa za kina Michele Ngelo na Lionel Da Vinci Italia kwangu nikitovu cha ubunifu wa mwanadamu. Mapishi, likizo ya ndoto lazima iwe na chakula bora Ningependa kuketi kwenye mikahawa, mindogo ya pembeni mwa barabara Nikifurahia pasta ya siri na jolato Huku nikitazama watu wa kipita Hapa ningejifunza sanaa ya dorsha nyeche Uzuru wa kutofanya chochote na kufurahia ya maisha kama yalivyo kuhitimisha safari yangu ningerudi nyumbani Afrika moja kwa moja hadi visiwa vya Zanzibar katika fukwe za nugwe au paje. Bahari na jua, baada ya baridi ya Alps, ningehitaji joto la jua la utosi. Ningependa kukaa kwenye hoteli iliyo ukingoni mwa bahari ya hindi. Ambapo sauti ya mawimbi, ndiyo inayolaza na kuniamsha ushirikiano wa roho, ningetumia muda kupiga mbizi kwenye maja ya rangi ya zumaridi, nikiangalia samaki wa rangi mbalimbali jioni ningependa, ningepanda jahazi la asili wakati wa machweo Nikitazama jua likizama baharini Huku nikifurai muziki watarabu wa asili Hapa safari yangu ingefikia kilele cha furaha kamili na amani Mwisho wa siku likizo hii ya ndoto ingekamilika siku kwa zawadi nilizonunua mbali kwa mtu nitakaye kuwa nimegeuka kuwa Ningerudi nikiwa na nishati mpya mtazamo mpya ulimwengu na moyo uliojaa shukrani likizo ya ndoto ni ile inayokupa nafasi ya kujipata tena na kugundua kuwa dunia ni kubwa na yenye maajabu mengi yanayo subiri kuonwa. Huu ndio mpango wangu na naamini siku moja ramani hii ya ndoto itageuka kuwa ukweli.